Kipindi gani cha television unacho kipenda Kipindi gani cha television unacho kipinda Kipindi cha television ninacho kipenda ni kipindi cha neema Napenda kipindi hiki kwa maana kina maadili katika jamii, kinakuza kwa maadili na kina mafunzo mengi ya kimaisha Nina jifunza mengi kupitia kipindi hiki na pia kinakuburudisha kwa ajabu.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri Kiongozi mzuri ni mtu ambaye anaweza kuambiwa makosa na kurekebisha bila kulaumu au ku kumdhurumu mdogo wake Kiongozi mzuri ni mtu ambaye anaweza kusikiliza maoni ya wenzake na kuyatilia maanani na kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anaweza kufanya mambo mengine bila kuto kutowatamini wenzaake au wadogo wake kazini.